Mimi hutumia wi-fi na data kwa jumla nikiwa nyumbani natumia wi-fi nikiwa kazini pia natumia wi-fi lakini napokuwa nje ya ofisi au nje ya nyumbani natumia data au mara nyingine kukiwa na ukosefu wa nguvu za umeme ama stima inabidi nirudi kwa wi-fi sababu kifaa cha kupokea na kutupa muunganiko wi-fi kinakuwa kimezima kwa ile sababu ya kukosa umeme inabidi ndio nisikose matukio yanaoendelea kurudi kwa data kwa hivyo zote nazitumia kulingana na yale mahali nipo ama ile hali niko.

Ningependa kujifunza mchezo wa karate kwa sababu mchezo wa karate ni mchezo ambayo unafungua na kusimua misuli na kufanya afya ya mtu kuwa salama na pia inatumika kama kujilinda, kutokana na kufahamiwa watu wengine labda ni wakora ama wenye nia mbaya natamani sana na nataka kujifunza karate. Natumaini kufikia mwisho wa mwaka huu nitakuwa nimeeka mikakati na njia mwafaka na kutambua pale nitakapokwenda kujifunzia.

Nikiwa na mgogoro na mtu yeyote ule, mimi ujaribu kusuluhisha kwa kujaribu kuongeleshana na yule ninaye mgogoro naye. Na ikiwa hasira zimepanda ama ziko juu, mimi uondoka na kumpa muda ama kujipa muda ili hasira kupungua. Badae, mimi humpigia simu yule mtu na kupatana nae kujaribu kuongea kusuluisha na kuomba msamaha. Ikiwa ningumu mimi na yeye kuzungumuziana baada ya mgogoro, mimi hutafuta marafiki ili kuungana nasi, kutusaidia, kutafuta njia mwafaka ya kumalizana na ule mgogoro. Kwa hivo, tukipatana baada ya hasira kupungua, kuna ule kuelewana, kuzugumuza, kujua watu huingilia kati ili kutusaidia, kutafuta suluhu kwa hilo mgogoro na pia kujaribu kutoa mwelekeo mwafaka kulingana na mwenye makosa na pia kutuunganisha kwa pamoja.

Kwangu, hakuna maoni sipokei. Napokea maoni yote kwa moyo uliowazi na akili ambayo iko tayari kusikiza kila mtu kila mmoja. Maoni hatuezi fanana, fikira zetu ni tofauti, na kila mtu anapotoa maoni yake. Mimi huyasikiza na kuyachambua ikiwa yanafaa ama yanaambatana na lile jambo ambalo tunalolizungumzia kwa sababu kila mtu huwa na mutazamo tofauti kwa kila jambo lakini wanapotoa maoni, yasikize, yatilie maanani sasa mimi baada ya kupokea yale maoni huyachunguza kwa upana kisha kuona yale maoni ambayo yanaingiana ama yanalingana na lile jambo tunalozungumzia kwa hivyo, kwangu maoni yote mimi huyapokea kwa uwazi na kwa roho safi lakini baadae, nitayachunguza kwa sababu uwamuzi ni wangu nione yale nitakayoyachukua na yale nitakayoyaachia.